Eee, huwa nikihitaji msaada kazini, huwa naitisha, watu wanafanya kazi, ama napiga simu, ama naandika email watu wanapata. Ah, na ndio, na ndio, mara nyingi natumia mtandao. Kama WhatsApp nini na.